Utotoni mwangu nilipenda kufanya vitu mbali mbali. Kwanza nilipenda sana kucheza na marafiki zangu na pia ndugu zangu. Niliishi vijijini hivo kulikuwa na watoto wengi ambao mara kwa mara walikuja kwetu nyumbani ama mimi kwenda kwao na tulicheza pamoja. Pia nilipenda sana kufanya kazi ndogondogo za kuwasaidia wazazi wangu. Wazazi wangu ni wakulima. Hivo mara kwa mara tulienda nao shambani na nilipenda kufanya kazi zikiwemo kusaidia kulima, kupalilia na pia nilipenda kusaidia kuvuna. Pia nilipenda sana kutembelea jami. Mara kwa mara wazazi wangu, pamoja na ndugu zangu tulienda kuwatembelea jamii yetu ambao waliishi mbali na sisi na nilipenda sana wakati huo.

Msimu ninaopenda zaidi ni msimu wa krisimasi. Krisimasi ni siku ambayo wakristo husherehekea kuzaliwa kwake mwokozi yesu kristo. Mara nyingi wakati wa krisimasi napata likizo kazini na pia watoto huwa wamefunga shule. Kuna sherehe nyingi sana wakati wa krisimasi. Na pia ninapata nafasi ya kujiunga na jamii na marafiki, kusherehekea pamoja, kugawa chakula na kuhusika mlo na hao jamii na marafiki. Na pia ninapata nafasi ya kutalii mahali mbali mbali katika nchi. Watu wengi karibu na mimi wanapenda sana kusherehekea msimu huu wa krisimasi huwa hivo huwa ni wakati mzuri sana wa kuungana nao.